Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa matukio ya zamani na jinsi yalivyo athiri maisha ya sasa historia hunipanua marifa, hunifanya nione mambo kwa mtazamo mpana na kunisaidia kujifunza kutokana na makosa na mafanikio ya walio tang tuta.

Napenda harufu ya maua safi, hasa waridi au jasmini. Inanipa hisia za utulivu na furaha na wakati mwingine hunikumbusha mazingira mazuri au kumbukumbu nzuri za wakati mzuri. Harufu hiyo hunifanya nijiskie vizuri na kuanza siku kwa mtazamo chanya.

Ndio nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki ilikuwa uzoefu wa kusisimua kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja, kushiriki na wapenzi wengine wa muziki na kufurahia mantari ya muziki.Tamasha hilo lilinipa furaha na kumbukumbu nzuri.